Wazo zuri ninalo kwa siku ya leo ni kujitunza na kujiendeleza. Leo nimeumua kuanza siku kwa kupanga kazi yangu mapema ili nisikimbizwe na muda. Itahitajika katika kufanya mambo muhimu kwanza. Nikifanya kila jambo kwa umakini na nidhamu. Pia nimeona ni muhimu kujipa muda wa kujifunza kitu kipya. Hata kama ni kusoma kurasa chache cha kitabu na kujifunza ujunzi mdogo mtandaoni. Mwisho wa siku nitajitathmini kuona nilichofanikiwa na kile cha kuboresha kesho. Kwa mtazamo huu naamini siku ya leo itakuwa na matokeo chanya na kuniletea kuridhika.